Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi wangu. Kwa sababu alinifundisha dhamani ya bidii, heshima na uvumilivu. Kupitia maneno yake na matenda yake. Alinionyesha kuwa na mafanikio na hayakuji kwa urahisi mbali yanahitaji juhudi na nidhamu. Pia alinifundisha kuwa mnyenyekevu kuwajali wengine na kutotaka tama hata unapokutana na changamoto.

Ndio, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili na kuimarisha afya ya mwili. Kutembea hunipa nafasi ya kufurahia mazingira, kupumua hewa safi na kutafakari kwa utulivu. Pia ni njia rahisi ya kufanya mazoezi bila kuhitaji vifaa maalum.

Ndio nimewahi kutembea mahali pazuri moja ya safari nilipofurahi ni kuenda maeneo ya pwani ambako niliona bahari mchanga mweupe na upepo mwanana mandhari yalikuwa ya kuvutia sana na yalinifanya nijisikie huru na mwenye furaha pia nirifurahi kuonja vyakula tofauti tofauti na kukutana na watu wapya.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu au watu wa karibu nami kwa sababu hunifanya ni jisikie huru na mwenye furaha kucheza nao hunipa nafasi ya kucheka kushirikiana na kuondoa msongo wa mawazo wakati mwingine tunaweza kucheza michezo ya kawaida michezo ya simu au hata michezo ya nje kama mpira

Ninapenda hali ya hewa yenye joto wastani, yenye upepo mwanana na anga safi. Hali hii hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Na hunirusu kufanya shughuli za nje kama kutembea. Kufanya mazoezi au kufurahia mazingira. Napenda pia wakati jua inapoanza kwa upole bila joto kupita kiasi. Kwani hunipa hisia za amani na utulivu. Hali ya hewa kama hii, hunisaidia kuwa na siku yenye, furaha sana.

Ninapanga kazi yangu kwa kuanza kutathimini majukumu yote ninayopaswa kufanya na kuziweka kwa kiupaumbele kazi muhimu zaidi hufanyiwa kwanza huku zile zisizo za zarau zikipangwa baadae. Mimi hugawanya kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo ili niweze kurahisisha na kushughulikia pia.

Ndiyo, napenda kufanya kazi kwa mazingira yenye yametulia sana kama nyumbani. Kazi ya nyumbani ina faida kama utulivu, muda mdogo wa kupoteza kusafiri, na urahisi wa kupanga muda vizuri. Hali hii hunisaidia kuzingatia zaidi, kuwa na ubunifu na kukamilisha kazi kwa ufanisi.

Ninapotaka kustarehe, napenda kufanya shughuli zinazo, niweka huru kiakili na kimwili. Mara nyingi napenda kusoma kitabu, kutazama video au filamu fupi, au kusikiliza muziki unaonifurahisha. Wakati mwingine, napenda pia kwenda kutembea nje, kuzunguka sehemu wa za asili, na kutumia muda na marafiki zangu au na familia yangu.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kujitolea kama usafi wa mazingira. Kusaidia wengine wanapohitaji au kutoa mchango wangu katika miradi ya maendeleo ya kijamii. Pia napenda kushirikiana na watu na kuwapa ushauri kushirikiana na maarifa na kuhamasisha wengine kuhusu mambo chanya au pia kuwaambia jinsi za kufanya hayo mambo.